Hakika mimi kusema ukweli napenda chakula kitamu, lazima nikule chakula ambacho ni kitamu kwa hiyo, kila mara wakati ambapo naandaa ama nafanya mapishi yangu, nahakikisha kwamba nimezingatia upishi bora, sio bora, upishi, upishi. Wakati nazingatia haya nahakikisha kwamba niko na viungo nimechagua viungo vizuri, kuna pilipili pale, kuna hoho mahali. Na viungo vingine kuhakikisha kwamba chakula ambacho nakipika kweli kinatokea kuwa kitamu. Na naamini ni hivyo kwa kila mmoja ambaye anazingatia afya yake. Lazima chakula kiwe kitamu kwa sababu huwezi ukavumilia chakula. Lazima ufurahie wakati unaikula kwa hivyo pia unalazimika kuiandaa vizuri kitokee ikiwa na ladha tamu.

Wakati ambapo na jumuika na watu wengine, mimi sana sana huwa na furahia watu ambao ni wakarimu, mtu mkarimu, ni mtu ambaye huyo munaeza jumuika na yeye kwa uzuri. Kitu kingine napenda watu ambao ni wana urafiki, unafanya kazi ukue rahisi sana wakati wa kujumuika na wao. Sipendi watu ambao wanamajivuno, watu ambao wanapenda kujisifia, watu ambao ni wachoyo, watu ambao ni wadanganyifu. Kwa hiyo inamaanisha napenda watu wenye wanasema ukweli. Wanahakikisha kwamba hawaja kudanganya. Wakikuambia nakuja muda huu wanafika na huo muda. Sipendi watu wadanganyifu. Sipendi watu walagai. Sipendi watu wachochezi. Kwa hivyo napenda watu wenye tabia nzuri. Inafanya watu wanaishi kwa amani kwenye jamii.

Kwa sababu mimi huwa napenda kuvalia nguo zisizo rasmi, mara nyingi utanikuta kama nimevalia tisheti. Japo mara chache tu kama naenda sehemu kama mkutanoni, huwa navalia shati. Lakini mara nyingi huwa navalia tisheti na pia suruali ya aina ya jeans. Kwa hiyo huwa nakuta kwamba tishati inaendana vizuri na aina ya suruali ambaye nimeivaa. Shati wa mara nyingi wa inaitaji wakati niwevaa suruari ambayo ni rasmi. Na hiyo na mara nyingi ni wakati naenda mkutanoni ama kwenye sherehe fulani ambayo inaitaji heshima ama hathi fulani ila tishati ni wakati natembea tu huku nje ama ni mejikalia zangu we nyumbani.

Hakika mimi si mtu wa kuamka mapema ila wakati nikona shughuli ya asubuhi ambayo nafaa kuiwai mara nyingi napenda kuamka mapema kwa sababu sipendi kukosa kufanya shughuli zangu kwa sababu ya usingizi. Ila kikawaida mimi huwa napenda kufanya kazi hadi usiku wa manane, alafu nalala kama nimechelewa, kwa ndio maana hua nachelewa pia kuamka asubuhi. Kwa hiyo mimi sipendi kuamka mapema asubuhi ila napenda kufanya kazi hadi usiku wa manane.

Nimejifunza uzoefu mwingi kutoka kazini. Ya kwanza nimejifunza, kukua mtulivu ata wakati ambapo kuna changamoto zinaniandama ama wakati nakosa kuelewana na wenzangu kazini, najikumbusha kwamba nahitaji kuwa mtulivu ndio nielewe kinachoendelea. Kitu kingine, uzoefu mwingine ni wa kutunza muda, nimejifunza kwamba nahitaji kutunza muda kwa sababu nikiwa kazini muda ni wa maana sana. Nikipoteza hata muda kidogo huenda nisiyatimize yale malengu ambayo nahitaji kuyatimiza pale kazini. Kwa hiyo nimejifunza uzoefu nyingi kwenye kazi.

Kwenye swala la mawasiliano huwa linategemea ni wakati gani ama ni sehemu gani hiyo ambayo nataka kuwasiliana na watu. Kama ni watu ambao nafanya kazi nawao ama wako karibu na mimi napenda kuwasiliana nawao moja kwa moja tukiwa karibu nawao kwenye njia ya mazungumzo ya mdomo. Kama wapo mbali mawasiliano itakuwa kupitia kwenye simu. Alafu kama ni mawasiliano ya kazi kutoka kwa labda kampuni yangu kuelekea kampuni nyingine, mawasiliano itakuwa kwenye barua pepe. Kwa hiyo mawasiliano utegemea haswa, kipindi ama ni nini haswa tunazungumzia na ni watu gani ambao tunawasiliana nawao. Kama ni familia na tukona pamoja nawao ni moja kwa moja. Kama ni familia na wapo mbali natumia simu na nawandikia meseji. Kwa hiyo hizo ndo baadhi za njia ambazo mimi hupendelea kuwasiliana na watu.

Malengo yangu ya kazi kuu ni kwamba nataka kuwa gwiji kwenye kitengo changu ama kwenye hiyo kazi ninayofanya. Nataka nijifunze hadi niwe kwamba naelewa kila kitu ambayo kinaendelea hapo kazini na nawezaifanya kitu kwa kikamilifu na kwa uzuri kabisa na kwa njia ambayo itaridhisha wale ambao unawafanyia kazi. Kitu kingine ambayo nalenga ni kwamba nalenga kupata cheo huu mwaka kwa hiyo naifanyia kazi uwezo wangu wa kuongoza watu wengine kwa sababu nina malengo ya kupata cheo.

Mimi huwa napenda kufanya kazi yangu kwa mpangilio kwa hiyo nahakikisha kwamba nimeifuata mpango kabambe kwa jinsi ninavyofanya hiyo kazi, kila kitu. Kila kitu ambacho ninafanya kazini iko na ratiba na huwa naandika orodha ya mambo ambayo nayafanya siku ambayo inafuatia. Kama leo ni jumatatu nahakikisha kwamba kesho yake jumanne niko na ratiba ya kila kitu ambayo nafaa kufanya kwanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo hapo kando ya meza ambayo naifanyia kazi nahakikisha kwamba nime, kushoto kwangu kuna ratiba ya shughuli zote za hiyo siku. Kwa hiyo inanirahisishia mambo na kwamba inanifanya nisisahau mambo muhimu ambaye nahitaji kufanya kazini. Kwa hiyo mimi huwa napendelea kuwa na ratiba ya shughuli zote ambazo nafanya kazini.

Mimi mara nyingi huwa naoga mara mbili kwa siku. Mara ya kwanza ni asubui, nikiamka, baada ya kusugua meno na kunywa maji ya vuguvugu napiga mazoezi ya mwili kidogo kwa takiriban dakika kumi natano kuelekea dakika theladhini. Baada ya hapo naingia bafuni kuoga. Arafu najitayarisha kwa kuanza shuguli za siku. Kama ni kuenda kazini ama kazi yenyewe nitaifanyia nyumbani. Arafu pia nikirudi kutoka kazini jioni nahakisha kwamba kabla niingie kitandani ni nimeoga. Kwa hivyo mimi huoga mara mbili ambayo ni asubui na jioni.

Mimi hupenda kulima pale bustani nahakikisha kwamba bustani langu halina magugu sababu mara nyingi huwa ikinyesha magugu yanamea kwa wingi sana kwa pale kwenye bustani na huwa ina haribu afya ya mimea yangu. Sana sana yale maua ambayo nayapendelea yakiwa pale, unaona kwamba zimeanza kupoteza ustawi wao. Kwa hiyo mimi hupenda kulima kwenye bustani sana sana weekendi Jumamosi, kwa sababu hio ndio muda ambao napata fursa ya kutulia pale nyumbani na kurekebisha mambo madogo madogo ambayo na hayako kwenye laini. Ni kweli kwa hiyo mimi hupenda kulima pale bustani.

Kwa sasa habari zangu nyingi kuhusu dunia, mambo yanayoendelea duniani nayapata pale mtandaoni. Kwa sababu ni rahisi sana kufuatilia habari mtandaoni ukitumia simu ama kipakatalishi. Ila njia ya magazeti siku hizi inakuwa vigumu kuyapata magazeti yenyewe, maana lazima uende mpaka mjini uyanunue. Na wakati mwingine sina muda huo. Alafu pia kupata muda wa kukaa chini kusoma gazeti huwa ni changamoto nyingine ila kukaa chini kusoma mtandaoni, ni rahisi kwa sababu uko na simu na unaeza angalia mara moja moja ukiendelea na shughuli zako.

Pale kazini kama nalazimika kufanya kazi na timu na hiyo timu huwa ipo mbali, cha maana huwa tunapigiana simu kikisha kwamba mawasiliano yapo sababu tunaitaji kujua ni nini kinaendelea na nini tunaitaji kufanya. Kwa hiyo kila siku kabla tujaanza kazi asubui lazima tuwakikishe kwamba kuna mawasiliano tuambiane ni vipi tunaeza fanya kazi na nini tunaitaji kufanya siku ya leo na tunaitaji kukamilisha kazi kiasi gani. Kwa hivyo timu nyingine ikiwa mbali cha msingi ni kuwakikisha kwamba mawasiliano yapo na njia kuu yamawasiliano ni simu na wakati mwingine tunaongeza baruapepe hapa na pale kama kuna nakala kadha wakadha ambayo lazima yapitishwe kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Kazi yangu amo masomo yangu yanahusisha baolojia. Ni mesomea baolojia ya viumbe vidogo ambavyo kwa kingereza inaitwa microbiology. Na hayo masomo yanahusishwa masomo ya virusi, bakteria na viumbe vingine vidogo vidogo sana sana ambavyo vinasababisha magonjwa. Na pia mengine yapo mna manufaa kama vile uyoga pia bado iko kwenye hizo vikundi. Kwa hiyo mimi nimewasomea masomo ya viumbe vidogo vidogo. Na kazi yangu naifanya kwenye mahabara kufanya uchunguzi ya hivo viumbe na jinsi ambavyo vina sababisha maradhi.

Kazini, nimepata mafanikio mengi, nimepata mafanikio ya kuweza kuandika baadhi ya nakala muhimu sana hapa kazini. Ni jambo ambalo nalionea fahari sana. Kwa sababu kupata nafasi ya kuandika nakala huwa ni vigumu sana na mara nyingi ambao wanapewa nafasi hiyo ni watu wenye uzoefu na watu wenye ujuzi mwingi. Kwahiyo nilipopata hiyo nafasi niligundua kwamba haya ni mafanikio makuu sana inamanisha niko na uzoefu na niko na ujuzi kazini hapa. Kwa hiyo hiyo ni moja wapo ya mafanikio naweza sema nimepata na ni mafanikio makuu sana.

Katika hii maisha nimejifunza hekima nyingi ila moja wapo ambaye nimejifunza na nimefanyia zoezi ni hekima ya kuwa na subira. Mara nyingi kwa maisha huwa tunapenda kuona mambo yamefanyika kwa haraka sana ama tunajaribu kulazimisha yafanyike kwa haraka sana ila hua tukiaharakisha tunaaribu mambo. Lakini mara nyingi ukiipa subira ama ukiwa na subira utakuja kugundua kwamba mambo mazuri huwa yanachukua muda. Kuna muda ambao unaitajika ndio mambo yaweze kuenda sawa jinsi ambavyo inafaa. Kwa hiyo nimejifunza kwamba kila kitu lazima ni kuwe na subira ni ya subiri. Muda wake muafaka utafika na ukifika bila shaka kita tokea kuwa ni jambo nzuri kabisa. Kwa hiyo subira ni moja wapo ya hekima kuu nimewaipata maishani.

Mimi hupenda kutazama filamu sana sana na hivi majuzi kuna filamu moja ambayo nili niliangalia na filamu yenyewe inaitwa Sisu ni ya Kingereza na filamu imeandaliwa na maarufu wa wandaaji wa sinema anaitwa Atami Korpi. Sinema yenyewe inahusu vita, huyu mwamba ni kwamba familia yake iliuliwa na watu fulani na kwahiyo alikuja kulipiza kisasi na ulipizaji wake wa kisasi ni moja wapo ya.

Ninapoanza kazi asubuhi, jambo la kwanza ambalo lazima nilifanye ni kupitia kazi ambazo nilifanya jana ama kupitia ule orodha ambao nilikuwa nimeuangalia ama kuandika jana yake. Nihakikishe kwamba kila kitu ambayo nilikuwa nafaa kufanya siku iliyopita nimeifanya yote. Alafu naangalia tena orodha ya vitu ambavyo nafaa kufanya siku hiyo hiyo ya kazi. Kwa hiyo nahakikisha kwamba jambo ambalo nafaa nianzie asubuhi liko hivo kwenye orodha na endapo kuna jambo lingine la muhimu ambalo limetokea nafaa niongezee kwenye orodha pia naiongezea hio asubuhi kabla sijaanza kazi. Ndio nikianza kazi najua ni nini nitafanya wakati gani na kwa njia ipi.

Kwa sasa mimi si ishi sehemu ambayo niliko zaliwa, nilizaliwa kwenye county ya Uasin Gishu, kwa semu za Eldoret, ila kwa sasa naishi kwenye county ya kajiado, sehemu za kitengela hapa kajiado huku ni mbali sana na sehemu ambako niliko zaliwa. Na ishi huku kwa sababu ya kikazi na kulingana na kazi ninayofanya wakati mwingine naeza kuwa hapa kwa miezi kama tatu pia nipelekwe sehemu nyingine nifanye kazi huko kwa hiyo ni kazi yangu inaniruhusu ama inafanya na hama sana siwezi kaa sehemu moja kwa muda mrefu na sijawai hamishwa karibu na nyumbani kwetu.

Mimi hupenda kusoma vitabu vya hadithi, vyote vya kingereza ama kiswahili. Nimesoma vitabu nyingi sana za hadithi. Kiswahili nimekuwa nikisoma kitabu cha Robert Mutombwa, Tutarudi na Roho Zetu. Nyingine ambayo nilisoma ni yake pia Robert Mutombwa, bado najisikia kuwa tena. Nimesoma kitabu cha Ken Walibora. Nimesoma vitabu vya kingereza kama ya Cross the Bridge. Nimesoma za John Kiriamiti. Kwa hiyo mi hupenda kusoma sanasana vitabu vya hadithi.

Ijapokuwa mimi huwa sipendi sana kula vyakula vyenye sukari nyingi kama vile keki na switi. Nikiamua ama nikipewa fursa kuchagua aina ya keki ambayo naipenda ni kuna ile aina ya vanilla. Vanila ni latha tamu sana huwa naipenda ata wakati nakula chocolate nahakikisha kina latha ya vanila. Na pia keki nikiitamani kuila ni tachagua yenye hiyo latha ya vanilla. Ijapokuwa sipendi kula vya sukari na huwa na jaribu kuviepuka sana.

Ikifika kwenye mda wa kutumia kwenye mitandao, huwa natumia labda saambili kwa siku kwa sababu wakati nachukua mapumziko kidogo na nahakikisha kwamba na angalia mambo tofauti tofauti kwenye mitandao na pitia pitia kurasa pale X ama kwenye Facebook na angalia angalia ni nini kinaendelea kwenye mitandao. Kwa hiyo na maranyingi haya kama si mapumziko pale kazini ni wakati ambapo nimetoka kazini jioni ni kipumzika kwenye kochi na pitia pitia kwenye mitandao.

Mimi hushughulikia makosa yangu bila hasira, huwa na chukulia kwamba ni sehemu ya maisha kufanya makosa. Na nikigundua kwamba nimefanya kosa fulani, huwa narudi na angalia hii makosa imefanyika vipi. Halafu najaribu kuepuka yale mambo ambayo nilifanya ndio lile kosa likatokea. Lakini huwa sipendi kujihukumu sana endapo nikifanya makosa kwa sababu nagundua ni sehemu ya maisha. Na ni vigumu sana kukua makini sana kwenye hii maisha. Hadi unafika kiwango kwamba huwezi ukafanya makosa. Makosa hutokea maranyingi sana sana kwa hiyo hatufai kujihukumu sana. Na huwa nachukulia ee makosa kwamba ni sehemu ya maisha na yapo pale kutufunza na yapo pale kufanyiwa marekebisho ndio siku nyingine yasitokea tena.

Ikifika kwenye mazingira ya kazi, mimi hupenda kufanya kazi sehemu ambapo kuna utulivu, hakuna kelele nyingi maana kazini kwetu hatutaki kukua na makelele yanaweza adhiri kufanya kazi kwetu. Na pia napenda yale mazingira yenye upendo mahali ambapo wafanyikazi wenyewe kwa wenyewe wanaonyesha wanaonyeshana upendo na wanaonyeshana kuelewa. Kuna sehemu zingine za kazi unawezakuwa unafanya kazi na watu fulani lakini chuki ni nyingi. Kila mtu ako na chuki na mwenzake na huwa semu hizo za kazi haziridhishi kabisa na huwa siyapendelei kabisa. Kwa hiyo napenda sehemu ambapo kuna amani kuna utulivu, kuna mapenzi, watu wana onyeshana upendo na kuna kuelewana sana.

Hilo ni swali nzuri sana, kwa sababu mimi hupenda kusaidia watu, mimi hutoa michango. Sana sana nikitwa kwenye mchango wote, bora iwe ni mchango ambayo inamanufa kwa mtu binafsi ama kwa jamii kwa jumla. Mimi huwakikisha kuamba nimetoa mchango wangu wakifedha ama wa usaidizi ama kwa hali yeyote ile. Na amini kuamba kuna wakati mingine mtu haezi hakafaulu peke yake. Jami nzima inaeza ikafaulu ama ikanawiri kama sisi sote tutashirikiana na njia moja ya kushirikiana ni kutoa mchango. Endapo moja wetu anaitaji kusaidiwa kwa namna moja hama nyingine. Kwa hiyo mi utoa mchango ila kwa sadaka sitoi sadaka sababu hua siyendi kanisani ama kwenye msikiti. Kwa hiyo mi utoa mchango.

Mimi hupenda kucheza ngoma napenda ngoma kwa sababu ni njia moja ya kujiburudisha na kwa sababu mimi ni mmoja ambao wanapenda muziki. Kucheza ngoma inaleta ile hali ya kujifurahisha kama ambapo vile mtu angefurahia kucheza muziki mwingine ama ala zingine za muziki. Japo huwa siku hizi huwa sipati nafasi kubwa ya kucheza ngoma. Nikipata hata nafasi kidogo huwa natamani sana kucheza. Ni kitu ambayo naifurahia sana.

Kwa sasa mimi sifuatili vipindi vingi kwenye televisheni, kitambo nilikuwa navifuatilia na kuna kipindi kimoja ambacho kilikuwa kinaitwa Tahidi High School. Lilikuwa ni kipindi cha kuigiza ambapo waigizaji walikuwa wanaigiza kama wanafunzi na waalimu ama shughuli zote ambazo zinaendelea shuleni. Iyo ni kipindi ambayo nilikuwa naipenda sana. Ila kwa sasa siifuatili vipindi vingi kwenye televisheni. Lakini wakati mmoja moja huwa naangalia vipindi vya michezo kwa sababu napenda michezo sana. Michezo za humu nchini kama ligi ya taifa ya umu nchini huwa na kufuatilia arafu pia ligi za nje kama la liga kama English Premier League Ama ligi kuu ya usipania na uifaransa.

Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu nyumbani kuna amani na nyumbani hii ndio mahali ambapo ninafuraia sana hakuna masumbuko, hakuna usumbufu wote, kumetulia alafu inanipea muda wakua peke yangu bila kujumuika na watu wengine wakati wakufanya kazi. Kwa hiyo napenda kufanya kazi nyumbani, harafu pia hapa niko na ofisi yangu ndogo hapa nyumbani. Kwa hiyo wakati ambapo siitajiki kuenda kazini lakini pia anaitaji kufanya kazi huwa najikalia tu hapa nyumbani. Na chukua kompyuta yangu, harafu naendelea na kazi yangu kama hivile huwa ningefanya nikiwa kazini.

Msimu wa mwaka ambao naupenda ni msimu wa kuanzia mwezi wa kumi na moja hapo hivo kuelekea hadi disemba. Huko nyumbani kwetu huo. Msimu ni msimu wa kuvuna. Wakati huo mahindi huwa yamekomaa na ni wakati wetu wa kuenda kuyavuna sasa. Na wakati tunavuna huwa tunashirikiana na ndugu na jamaa kwa sababu huwezi ukavuna peke yako. Na kule kuvuna tukiwa kama jamii, ni wakati mzuri wa kujumuika, kuongea na kuelezea na hadithi tamu tamu za uko kijijini. Kwa hiyo ni wakati mzuri sana, unaniruhusu nijumuike na marafiki zangu wa utotoni. Kwa hiyo mimi hupenda wakati wa mwisho wa mwaka, ni msimu mzuri sana kwangu.

Rangi ambayo mi huipenda zaidi ni rangi ya samawati. Kwa kizungu tunasema ni rangi ya blue. Hii ni rangi ambayo ukiangalia kule nje mawingu huwa ni rangi ya kule juu vile mawingu huwa unaona hiyo rangi ikiwa ni ya samawati. Halafu pili pia hiyo rangi inahusishua na timu ambayo naipenda sana timu ya mchezo wa mpira ya ligi ya uwingereza inaitwa Chelsea. Rangi yake huwa ama nembo yake ina rangi ya samawati. Kwa hiyo ni kitu ambaye inanifaya najivunia sana hata wakati nanunua nguo zangu huwa naakikisha kwamba maranyingi nguo zangu ni za rangi ya samawati.

Nimewahi kufanya yoga, nimewahi kufanya yoga mara chache kwa sababu niliiona kwenye mtandao nikaona kuna kitu inaitwa yoga na mtu hufanya hivi na vile nikajaribu. Japo sikuwa na maelezo mazuri ya jinsi ya kufanya hiyo yoga na naamini kwamba si kuweza kuirudia tena kwa sababu ya kutojua jinsi ya kuifanya kwa njia ambayo inaifaa. Niliona yoga yenyewe inasaidia sana kwenye mazoezi ya mwili inasaidia kwenye kutuliza mawazo. Lakini sasa njia nzuri na salama ya kuifanya ndo sikuwa nimeijua vizuri. Hadi wa leo bado nafanya utafiti nataka kujua sana kuhusiana na yoga na jinsi ambavyo nawezaifanya vizuri nifaidike na faida zake.

Mimi napenda kusikiza redio sana. Japo, siku hizi sipati nafasi ya kusikiza redio sababu ya kazi na shughuli nyingi ya kutafuta hela na pale. Mimi tangu kitambo, mimi nimekuwa nikifuatilia vipindi vya redio. Kuna watangazaji kama kina kaka Jules, Jaco Yo, Sylvester, Ali Salimanga, Saina Burhan, kina Hadija Ali. Hawo ni baadhi ya watangazaji ambao mimi tangu kitambo nimekuwa nikiwafuatilia. Kwa sasa hivi kuna kina Ali Hassan Kauleni ambao pia bado na wafuatilia sababu ya ufasaha wao wa lugha ya kiswahili na mapenzi yao kwa mchezo wa kandanda. Hao pia bado nawafuatilia kwa hiyo mimi hupenda kusikiliza redio nikipata nafasi. Pia majioni jioni kuna zile burudani za jioni, na kuna moja wa tangazaji anaitwa Kamau Munyo pale Radio Citizen. Kuna kipindi moja mzuri sana alafu huwa na anapiga hadithi za kitambo wakati akiwa kijana huwa inafurahisha sana.

Mimi kuna baadhi ya mambo ambayo nayafanya kukamilisha kazi kwa wakati. Kitu ya kwanza nahakikisha kwanza huwa nimejifunza na kisha ni naujuzi na naelewa kazi yenyewe. Hio itanifanya kwamba wakati naifanya ile kazi na kuwa rahisi sitajukua mda mwingi. Kitu cha pili huwa nakuwa ni mejipanga. Kila kitu ambayo nafanya kwa siku huwa ni meiandika kando. Kwa hiyo ni kiamka asubui na jua ni kwa wakati huu nita kuwa nafanya kazi, kwa wakati ule nita kuwa nafanya kazi hile. Kwa hiyo kitu ya maana yenye mi hufanya ni kuha kisha nimejipanga, nimepanga mda wangu kwanzia asubui mpaka jioni. Na jua hii kazi itanichukua mda huu na hii nyingine itanichukua mda huu na hiyo huwa ina nisaidia sana na maliza kazi kwa wakati wenye unafaa.

Mimi huwa nafadhalisha sana kununuwa vitu mtandaoni kuliko kuenda madukani. Kuenda madukani ni kazi kubwa sana halafu inabidi umetenga muda wako. Uende uzunguke ukitafuta. Lakini ukinunua vitu mtandaoni unaweza ukachagua tu. Halafu unaletewa hadi kwa nyumba. Kwa sasa hivi huwa napenda kutumia jumia na killmall. Hizo ndo mitandao miwili mikuu ya kuuza vitu ama kwenye mtandao. Na mi huyatumia sana sana karibu mara moja kwa mwezi, huwa nazitumia na wananiletea vitu ambavyo nimevinunua mpaka kwa mlango kwa hiyo hai sitajiki kukwenda mpaka madukani kununua vitu vingine.

Kutembea msituni ni jambo nzuri sana, huwa napenda sana kutembea msituni, nikipata nafasi mara nyingi huwa natembea huku kwetu ku karibu na sehemu ya reli kule chini, kuna msitu mdogo uko pale na wikendi jioni jioni wakati nataka kutuliza akili, huwa na natembea pale nikisikiza muziki. Kwa hiyo napenda sana kutembea msituni kwa sababu huko hali ya ewa iko shwari kabisa, unaskia kabisa hali ya ewa ni nzuri huko na kumetulia, arafu pia unapata kusikia sauti za ndege pale, kuna wanyama utawaona pale, na pia kuna aina mbalimbali za miti ambazo utaziangalia pale, na pia utahisi kwamba uko mmoja wapo ya wasilia ama mmoja wapo ya mambo abae yalijengwa na mungu kwa hii dunia na utafurahia sana so mi napenda kutembelea msituni ni maali pazuri sana.

Na kumbuka walimu wengi kutoka shule kwa sababu mimi tangu shule ya msingi mimi nimekuwa na uhusiano mzuri sana na walimu wangu na wamekua wakinipenda kwa sababu ya mimi kuwa mwanafunzi mwenye adabu mzuri mimi nimekua na adabu sana alafu na wasikiza walimu na pia nilikuwa nafanya vizuri sana shuleni kwa hiyo shule ya msingi na kumbuka mwalimu wangu wa hesabu alikuwa anaitwa Beretta Zindavi na mkumbuka mwalimu wangu wa historia alikuwa anaitwa Robert Rotich. Shule ya upili, kuna mwalimu alifunza hisabati pia, alikuwa anaitwa Mr. Michael Thuo, kuna mwingine pia alifunza Kingereza, alikuwa anaitwa Wilkes Cox Wanyoni, harafu kuna mwingine alikuwa naibu wa mwalimu mkuu, alikuwa anaitwa Mr. Kipkoech. Hawa ni baadhi ya walimu ambao siwezi nikawasahau sababu walikuwa wananielewa sana na walinipenda sana.

Kwenye mifumo ya simu mimi upendelea mfumo Android kwa sababu nimezoya sana Android tangu kitambo lakini hivi majuzi nimeanza kuangalia mambo iMac ama Mac naona kwamba pia hiyo si mbaya sana kwanza ikifika mambo na ulinzi wa data yako. Hiyo ni koshuari kabisa inalinda data ya mtu ambaye anatumia ama mtumizi kuliko ukilinganisha na android. Lakini kwa sasa mimi natumia simu ya android na bado naipenda. Inafanya kazi jinsi yambavu naitaji na inanipa huduma bora kulingana na uwezo wangu wa kifedha.

Nikiwa nyumbani alafu nikahisi nikona furaha, kitu kikuu ambayo mimi huwa nafanya nahakikisha kwamba naweka muziki, muziki mtamu ambayo na upenda. Kwa wakati huo labda nicheze miziki ya bongo flavor ama nicheze rhumba. Alafu pia nahakikisha kwamba nimeandaa chakula kitamu, chakula kizuri. Chakula kama nyama, kimepikwa vizuri, kimetiwa viungo vizuri, kimepikwa hadi kikakua laini na supu kiwango chake, huwa napenda chakula kizuri wakati nimefurahi So kwa hiyo, hile kukutanisha chakula kizuri, pia na muziki huku kando, huwa inazidisha raha yangu sana. Inanifaya nimetulia vizuri nahisi kwamba enyewe maisha hapo, hapo ilipo sasa ndio maisha matamu.

Changamoto kuu ambayo nakutana nayo kazini kiwango cha mapato ambacho na kipata kutokona na kazi ambayo naifanya. Nahisi kwamba kazi ambayo naifanya naweza kupata pato kubwa ila kulingana na kampuni ambayo naifanya kazi wanalipa kiwango kidogo sana. Na nilijaribu kulinganisha kipato changu na kipato cha watu amba wanafanyia kazi kampuni ambazo zikuwa nje ya nchi na nikagundua kuamba hawa na lipwa ata zaidi ya mara kumi ya ninacholipwa. Nahisi kwamba hiyo ni kama unyanyasaji lakini sasa ni nchi yetu hii haina sheria thabiti ya kuthibiti kiwango cha malipo ambacho mtu anafaa kupewa kulingana na kazi fulani. Kwa hiyo huku kama hatuna hizo sheria bado waajiri watakuwa wanapata njia raisi ya kuwalipa pesa duni wafanyikazi wao. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto kuu sana ambayo nahisi kwamba naipitia pale kazini.

Napenda kunywa kahawa na chai lakini kwa wakati tofauti tofauti. Asubui nikiamka huwa napenda kunywa chai na chai yenyewe lazima iwe na tangawizi. Ile ladha ya tangawizi huwa inanifanya nahisi kwamba nimechangamuka jinsi ambavyo inastahili kabla ni ingia kazini. Ila kahawa huwa na kunywa tu kahawa wakati nimetulia sana sana mchana ama jioni huo ndio wakati ambao naukunywa kahawa wangu lakini chai naikunywa asubuhi. Kwa hiyo naipenda chai na kahawa ila kwa wakati tofauti tofauti.

Wakali naitaji kutulia sana sana huwa na hakikisha kwamba nimefanya mazoezi, labda yoga au meditation. Sana sana meditation huwa inasaidia mimi kutuliza mawazo. Na nazima kila kitu kwa nyumba alafu nachukua ule mkeka wangu na utandika chini alafu na anza kufanya mazoezi. Meditation ni njia mzuri sana ya kutuliza akili alafu inafanya mwili wangu unatulia pia. Na hii shuguli ya kupumzika nimeianza karibia miaka mitatu ambayo imepita sasa na imekua ikinisaidia sana baada ya kumaliza hiyo shuguli huwa na hisi kwamba nimetulia sana na mwili wangu umepumzika. Kwa hiyo mazoezi huwa yananisaidia sana mimi kupumzika.

Historia ni mojawapo ya masomo ambao naipenda sana. Mimi hupenda kufuatilia historia ya vitu mbalimbali, labda soka, labda mchezo fulani, filamu, na dance, muziki, vitu kama hivo. Lakini sana sana pia napenda historia ya jumla ya mataifa na watu maarufu. Nimefuatilia sana historia ya vita vya kwanza na vya pili vya dunia. Nimefuatilia historia ya maisha ya marais tofauti pale marekani. Nimefuatilia historia ya nchi yetu tukufu ya Kenya na jinsi ambavo walipigana na wakoloni. Watu maarufu ambao walijihusisha na hiyo shughuli na jinsi ambavo waliteseka wakati huo. Kwa hiyo mimi hupenda sana kujifunza historia hadi wa leo bado nikiingia kwenye mitandao na nahakikisha kwamba natafuta historia baadhi ya mambo ambayo yananifuraisha.

Mimi ni mwanaume na mi hupenda kuvalia suruali ndefu, wakati mwingine pia navaa kaptura. Kaptura huwa navaa sana sana wekendi ama wakati na jaribu nafanya usafi hapa nyumbani ama wakati naenda kufanya michezo. Na ikifika nguo za wanawake huwa napenda mpenzi wangu hakivalia sketi sana. Sana sana kama tuko chumbani tumetulia huwa napenda sana nikimuona kama amevalia sketi maridadi. Huwa inafanya anaonekana mrembo sana na nafurahia kumuona akiwa hivo.

Nchi ambayo ningeipenda kuitembelea kwa sasa hivi ni nchi ya Israeli. Nchi ya israeli iko na historia mrefu sana na sana sana kwa kuwa ni sehemu ambayo Bibilia imeongelea sana. Kuna sehemu kubwa huko kama Jerusalem, sehemu za Nazareti, sehemu za Galileo, sehemu kama hizo ambazo zimetajwa kwa bibilia. Bahari za maeneo ambayo ningependa kuiangalia kushuhudia mwenyewe niangalie ni wapi huku yesu na jamii ya waibrania walikuwa wanaishi kwa hiyo ni nchi moja wapo ambayo ningependa kuitembelea sana huko israeli.

Kumbukumbu kuu ya utotoni ambayo bado naikumbuka hadi wa leo na wakati tulikuwa napeleka ngo'mbe malishoni. Maranyingi tulikuwa tunawatoa ngombe nyumbani asubui, karibia saa mbili asubui. Arafu tunawapeleka karibu takriban kilomita kama kumi hivi kuwapeleka malishoni karibu na msituni. Na kule msituni hatu kuwa tunakula chakula chamchana kwa sababu kurudi nyumbani ilikuwa baka jioni. Kwa hiyo kule msituni tutu ulikuwa tunakula matunda ya msituni na hiyo ndo ilikuwa shughuli kuu umugisha peleka ng'ombe malishoni sasa kazi yenye imebaki ni kutafuta matunda na chakula nyingine uko msituni angalau musihisi njaa kabla ifike jioni. Kwa hiyo na tulikuwa tunafurahia sana, tukwa tunaona kama ni tatizo na ilitupea raha sana kwasababu. Tulikuwa tukienda watoto wengi waapo kijijini kwetu na hiyo ilikuwa na tusaidia sana, tunaenda tuwacheza pamoja, tunajumuika pamoja. Kwa hiyo ilikuwa raha sana kujumuika na marafiki wenzako wale wa utotoni. Tukitafuta sungura pia kuinda wa sungura na wanyama wengine wa porini na kutafuta hayo matunda.

Sana sana mimi hupenda kutazama michezo. Hucheza ni maramoja moja tu. Na huwa sichezi kwa muda mrefu sana. Labda, chini ya saa moja. Ndo mimi huwa napenda kucheza. Na ikifika kucheza, huwa sipendi kucheza yale ya mashindano. Huwa napenda tu kucheza yale ya kujipumzisha na ya kufanya tu mazoezi. Ila kuitazama michezo naipenda sana. Na huwa nakuenda pale kwenye uwanja nawangalia wakati timu tofauti tofauti wanachuana. Na kama sijaenda pale uwanjani, huwa naangalia michezo kwa runinga. Sana sana weekend ambapo kuna mechi nyingi sana za kutoka ugawibuni sana sana. Ligi ya Uingereza. Huko ndo huwa nafuatilia sana. Kwa hiyo, napenda sana kutazama michezo kwenye runinga na pia pale wanjani. Na kucheza tu ni kwa mara chache.

Kwenye hali ya kuiyanisha maisha yangu ya kibinafsi na kazi, mimi huakikisha kwamba kuna tofauti ya maisha yangu kazini na kuna tofauti ya maisha yangu ya nyumbani. Nikiwa kazini wanajua nafaa kufanya kazi kuanzia muda upi, hadi muda upi. Ukisha pita huo muda, mimi sasa baada ya hapo nashugulika na maisha yangu. Kwa hiyo huko kazini nimeakikisha kwamba maisha yangu ni tofauti sana na ya kazini na maisha yangu ya kibinafsi. Na ikifika wikendi mimi huwa sishuguliki na mambo ya kazi kabisa. Hiyo ni wakati wangu wa kushugulika na maisha yangu. Pia ikifika nikishatoka kazini tu maisha yangu ya kazini imeishia hapo. Kuanzia hapo sasa mbaka siku ambayo inafuatia ninashugulika na maisha yangu ya kibinafsi. Hiyo inanisaidia sana nisichanganye maisha yangu ya kazi na maisha yangu ya kibinafsi. Na pia inasaidia wale ambao tunaishi na wawo na wenye tunafanya kazi nao kuheshimu hiyo upande wa maisha yangu.

Kazini mimi hupewa ya majukumu mengi kwa sababu huwa silalamiki na huwa nayapenda na huwa nasema ukweli kwamba kama hilo jukumu halifurahishi ama sijalipenda ama sina uwezo wa kutosha wa kulitekeleza huwa nasema. Kwa hiyo majukumu mengi ambayo napewa huwa naweza kuwasilisha vizuri ama kuyatenda jinsi ambayo inaitajika. Na maranyingi, jukumu ambalo huwa mina lipenda ni uandikishaji ama kupanga wakati. Mimi nikipewa nafasi ya kuandika, huwa najua kuandika vizuri, kwa hiyo ni inakua jukumu langu mara nyingi kuandika ripoti ya kazi. Halafu pia kama sijepewa hiyo huwa napewa ya kupanga muda ni pange nani atafanya nini na nini wa hiyo mimi huwa napewa kazi jukumu la kupanga watu na kupanga muda na pia jukumu la kuandika ripoti.

Mimi kusema ukweli sijui kucheza michezo mingi, ila mchezo ambao naujua ndio pia ni mchezo ambao naupenda. Napenda mchezo wa mpira wa miguu, ama soka, ama kabumbu, hiyo ndo mchezo ambao naipenda sana kuicheza. Nikipata muda, huwa nakwenda pale uwanjani na marafiki alafu tunaicheza mpira wa miguu. Na ni mpira ambao unatusaidia sana wakati tunafanya mazoezi ya mwili. Ni mpira mzuri na pia kama siuchezi, mimi napenda kuitazama. Kwa hiyo mimi hupenda kila kitu ambao inahusisha mpira wa miguu.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi huongeza masaa ya kufanya kazi. Labda ni ingie mapema, saa mbili hivi mapema, ama nitoke kazi ni masaa kama mawili baada ya saa za kawaida. Hiyo ilikua inanisaidia kupunguza kiasi cha kazi ambayo niko nayo. Wakati mwingine pia mimi huomba usaidizi, siwezi kubali kwamba nifanye pekee yangu kazi nyingi hivo. Kama kuna mfanyikazi mwingine ambaye anaeza nipea usaidizi huwa nawaenda nawaelezea na nawaomba msaada nawa ambia jinsi kulivyo na jinsi na namna ya msaada ambao wao wanaeza nipea. Kwa hiyo mimi nikiwa na msongo wa kazi nikona mbinu kadha za kufanya kama vile kuongeza muda wa kufanya kazi. Hiyo ni kupitia njia ya kuingia mapema ama kutoka baada ya kazi za saa za kawaida. Ama pia kuomba usaidizi kutoka kwa wafanyikazi wenzangu huwa inanisaidia sana kupunguza ile kazi.

Wakati napumzika mchana sana sana nikiwa kazini mimi hupenda kusoma nakala. Kuna nakala nyingi kule kazini kwetu ambazo unaweza zisoma. Zinaelezea zaidi jinsi kazi yetu huwa inafaa kufanyika. Na wakati nazisoma hizo nakala huwa inanisaidia kuongeza umaarufu na ujuzi wa kufanya kazi. Kwa sababu nilielewa kwamba ndo kazi iwe raisi lazima uwe una ujuzi mwingi na uwe na maarifa nyingi na pia uwe na uwezo wa kusoma sana kutoka kwa watu mbalimbali ama nakala tofauti tofauti. Huwa inasaidia sana inakukuza kiakili. Na kwa sababu ni kazi ambayo inahitaji mtu kutumia akili kwa sana, ukisoma zaidi pia umaarufu wako, ama maarifa yako inazidi kuimarika. Na hiyo ndo kitu kusoma sana huwa imechangia sana mimi kuwa mfanyakazi bora pale kazini. Kwa hiyo nikipata muda tu wa mapumziko mchana, mimi huwa sipendi kupoteza muda natumia huo muda kujifunza zaidi na njia ya kujifunza ni kusoma hizo nakala za kazi.

Mimi nikiwa kazini huwa najenga uhusiano wangu na wengine pale kazini kwa kuwa mkarimu kwao na kuhakikisha kwamba naongea nao kwa njia ya heshima. Na wakati ambapo wanatafuta usaidizi kutoka kwangu kama nina uwezo wa kuwasaidia huwa sisiti huwa nawapea huo msaada na kwa njia ya urahisi kabisa. Na pia kulingana na mahusiano yangu nimefanya rahisi sana kwao kuja kuniongelesha wakati wana shida yoyote. Huwa mimi si mgumu wa kuongea na mimi kama wengine ambao maybe wengine ambao hawajazoeana nao. Na pia huwa nahakikisha kwamba nawasiliana nao vizuri. Na pia asubuhi nikifika kitu cha kwanza kabla nianze kazi nahakikisha kwamba nimesalimia kila mtu na nimejulia hali kila mtu. Hiyo huwa inasaidia watu kuhisi kwamba mimi ni mkarimu kwao na mimi hujali mambo yao. Na pia nawao huwa wanafanya hivyo, wakifika, kazini, wanahakikisha pia, wamepitia niliko wanisalimie nao hivo tumejenga uhusiano wetu.

Mimi huweka picha chache sana mtandaoni. Kwa sasa mara ya mwisho nikiweka picha mtandaoni ilikuwa mwaka miaka mbili iliopita. Na mtandao ambao mimi huweka picha sana sana ni Facebook. Na mara moja moja huwa naweka kwa mtandao wa Instagram. Ila kwa mtandao wa X hua siweki picha yoyote. Sijawahi weka hata picha moja. Na hua hata sikumbuki kwamba nahitaji kueka picha yangu kwenye mtandao. Kwa hiyo mimi hua naweka tu mara moja moja picha zangu mtandaoni. Na ni mtandao wa Facebook ambao nautumia kwa uwekaji huo wa picha. Mitandao mengine tu ni maandishi tu mi hua naandika.

Programu ya simu ambayo natumia kila siku ni Mpesa App. Mpesa App ndiyo huko ambapo mimi huweka pesa zangu za matumizi na kila siku lazima nilipie vitu mbalimbali. Na wakati nalipia vitu mbalimbali hapa dukani ama wakati nasafiri ninatumia Mpesa App kulipia hivyo vitu. Kwa hiyo programu ya simu ambayo naitumia kila mara ni hiyo Mpesa App. Maana mimi huwa sitembei na pesa taslimu mimi huhakikisha kwamba niko na pesa tu kwa simu na situmii njia ingine ya kulipia bidhaa isipokuwa mpesa, kwa hiyo hiyo ni programu ambayo kwa simu nikiikosa huwa napata taabu sana.

Kwenye mambo ya ukuta wakati napaka rangi naakikisha kwamba kuta zangu huwa zimepakwa rangi ya nyeupe kwa sababu rangi ya nyeupe ikipatana na mwangaza inafanya nyumba inaangaa vizuri. Arafu kando na mambo ya kuleta mwangaza kwenye nyumba, rangi nyeupe pia inafanya nyumba inakaa safi. Ni raisi sana kuona uchafu kwenye ukuta nyeupe na kwa hiyo ukiona uchafu unapanguza ama unaosha. Arafu nyumba inaendelea kubaki kuwa safi. Kwa hiyo kutazangu za nyumba nimeakikisha kwamba nimepaka rangi nyeupe.

Nimawahi enda kwenye tamasha la muziki nimeenda mara kadhaa kuna wakati moja ambapo nilihudhuria tamasha ya muziki hapa kijijini kwetu kulikuwa na tamasha kubwa sana ya wasanii ambao wanaimba lugha za nyumbani. Kwa hiyo nilihudhuria hiyo tamasha ilikuwa na wasanii karibia kumi na watatu hivi. Na tamasha lenyewe lilianza mwendo wa saa kumi na mbili na ikaenda mpaka asubuhi. Ilikuwa tamasha ya kufana sana. Wakati mwingine pia nilienda tamasha fulani pale mjini mji mkuu wa Kenya ambayo ni Nairobi. Kuna sahemu ambayo inaitwa Nairobi Cinema huko kulikuwa na tamasha kubwa la muziki ambayo wasanii wengi ambao wanatajika hapa Kenya kama Nameless Leni, kalligraph na Jua Kali walikuwa pale na walitupea tamasha moja kali sana kwa hiyo nime wahi hudhuria tamasha la muziki mara si moja.

Endapo nitajipata kwenye mgogoro na mtu fulani mtu yeyote hata kama ni mchumba wangu, mara nyingi huwa nahakikisha kwamba nimenyamaza na nimejiondoa kwa muda huo hadi hasira zitakapotulia, huwa sipendi mgongano na watu, kwa hiyo nikiona mtu ako na mahasira, anataka tugombane, huwa nahakikisha kwamba najiondoa sehemu ile hadi wakati ambapo mimi mwenyewe nitakuwa nimetulia na pia naye atakuwa ametulia halafu tuangalie ni vipi ambapo tunaweza tatua shida ambalo liko baina yetu. Kwa hiyo mimi mgogoro huwa napenda sana kuiondokea hadi ambapo tunakapotulia kwa sababu kukiwa na mgogoro halafu tubishane pale, mambo huenda yakazidi halafu tushindwe kusuluhisha na watu wengine huu na hasira zao huwezi jua watafanya nini. Kwa hiyo ni vizuri uondokee hadi hasira itakapotulia. Halafu mtaona ni jinsi gani ambapo mtatatua kama itawezekana.

Maswala ya michezo ya video, mimi hua sipendi kucheza michezo ya video, labda ni kwa sababu wa umri wangu ama ni kwa sababu nilizaliwa kipindi ambacho, hivyo michezo ya video havikuwa maarufu sana, wakati wetu michezo ambayo tulikuwa tunaijua sana ni michezo tu ya kuingia pale uwanjani, hakukuwa na michezo ambayo unahitajika kukaa mbele ya tarakilishi ama teknolojia ingine kuicheza. Kwa hiyo mimi huwa fadhalisha kucheza michezo mengine ambayo inahusisha kutoka nje ya nyumba. Badala ya kukaa ndani ya nyumba na kucheza hiyo michezo huwa naona haisaidii kabisa. Na inachangia mtu kukaa chini kwa muda mwingi ambapo huwa unaadhirika kiafya. Inasemekana kwamba si vizuri mtu kukaa chini sehemu moja kwa muda mrefu sana. Na ukicheza haya michezo ya video huwa inakulazimu ukae sehemu moja kwa muda mrefu sana na hapo naona ina athiri ya afya yako kwa hiyo siichezi michezo hayo ya video.

Wakati wa mawasiliano mimi hupenda kupiga simu na hua napiga simu kwa sauti tu siipendi video ila inafikia wakati mwingine ambapo nikombali na mchumba wangu inalazimu ku sisi kutumia mawasiliano ya video. Lakini yeye mchumba wangu ndo hunilazimu mi kutumia. Lakini ingekua ni mimi mi hupenda tu mawasiliano. Kwa we tunaongea tu kwa simu kutumia sauti tu bila hata kutumia video. Kwa hiyo hii swali naezajibu kwa kusema kwamba mawasiliano yetu ni ya simu na ni kwa sauti. Ila maramoja moja tu labda maramoja kwa wiki ama mara mbili kwa wiki utakuta kwamba tumetumia video kwa mawasiliano yetu.